Mimi ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kuweza kukaa pamoja mahali kama nyumba monja na kuongea mambo ambayo yanatuhusu na pia kufraia maisha Napenda familia yangu kwa sababu ni watu ambao waliweza kunilipia karo yangu ya shule na pia waliweza tunza vizuri tangu niwe mdogo adi sasa Pia saa hii wakati wa saa hii napenda pia kuwa na wao na kuweza kuwatembeza mahali pengi.

Lugha ambayo mimi ningependa kujifunza sana ni lugha uFransa na lugha lugha spanish napenda hizo lugha mbili kwa subabu lugha ambayo ni nzuri na pia inatambulika karibu dunia nzima lugha hiyo ni nzuri kwa sababu pia si ngumu kushika ningeweza hiyo lugha nimeweza kusoma katika shule ya upili niliweza kusoma lugha ya uFransa katika shula upili hadi wa sasa ambayo nimeza kushika napenda lugha hio kwa sababu imeweza kunisaidia kujuana na watalii wengi wa humo nchini.

Ndo mimi huvaa sana napenda pia kungara na pia kungara mbele ya watu pia mimi mtumba ninafanya kazi na pia kungara jinsi mojawapo ambayo mimi naweza kujieleza mbele ya watu kungara pia nakuvaa vitu vizuri imeweza kunisaidia mbele watu ambayo pia kungara naweza kuheshima mbele watu.

Wakati umeme unapokatika mimi huweza kukaa kwa nyumba ili nisiweze kutembea kwa giza pia kwa nyumba yangu nina jenereta na pia solar mimi wakati stima inapapotea naweza kuwasha generator yangu na pia niweza kutumia kutumia huo stima pia nina sola ambayo inaweza kunisadia wakati umeme unapopotea wakati umeme unapapotea inaweza kuwasha sola yangu na pia itaweza kunisadia ili niweze ili niweze kuona mahali ambapo ninaenda.

Mimi kitu ambacho ninapenda kununua zaidi ni vyakula Mimi huenda soko na kununua vyakula na kuja kwangu naweza kujipikia vyakula vitamu na naweza kuenjoy peke yangu. Pia napenda kununua manguo kwa sababu ninapo nunua manguo mimi huweza kung'ara na pia kung'ara inafanya watu wana kuheshimu. Pia vitu zingine ambavyo napenda kuvinunua ni vitu vya nyumba yungu ambayo inaweza kusaidia nyumba yangu iweze kukaa vizuri.

Mimi mahali ambapo ninapo tazama ninapo tazama video ni instagram na weza kutazama reels pale instagram au tiktok pia naweza kutazama mavideo pale tiktok kwa sababu tiktok ni rahisi kuscroll na pia haichukui muda mwingi pia tiktok naweza kufutoka sababu mavideo ambayo watu wanaweza kupost pale ni video nzuri nzuri na pia naweza kunielemi.

Ndiyo mimi hutoa fungu la kumi kanisani pia naweza kutoa sadaka na pia sadaka ni baraka kwa Mungu pia mchango kama vile juzi niliweza kuenda kanisani nikaweza kutoa mchango niliweza kutoa mchango ya milioni moja ili kuweza kujenga kanisa kwa subabu kanisa letu halikuwa na mahali ambapo watu wangeweza kuenda kukaa vizuri na kuweza kuijenga nyingine.

Ndiyo mimi napenda kuendesha baisikeli kwa sababu ninapoendesha baisikeli Ninaweza kusikia vizuri baisikeli nikitu ambacho nina kupenda ninacho kipenda zaidi Kwa sababu nilipo kuwa mdogo baba yangu aliweza kunipendea baisikeli na hapo nilipo niliweza kujua kuendesha baisikeli Pia mimi na marafiki zangu wakati wa wikendi tunapo wakati hatuna kazi tunaweza kuendesha baisikeli kutoka mahali moja hadi kwingine pia tunapenda Pia baisikeli huweza kusaidia afya kwa sababu pia wakati mtu naendesha baiskeli anaweza kufanya mazoezi.

Ndiyo mimi hununua vitu kwa kutumia simu wa sababu mimi sana sana huweka pesa yangu kwenye simu au mimi hutumia mpesa. Mimi pia siwezi kutembea na pesa yangu mkononi kwa sababu kutembea na pesa mkonono haikuwangi si vizuri kwa sababu unaweza kuenda mahali na pia unaweza kuibiwa pesa mkononi. Mimi huweka pesa yangu wa simu na pia hununua vitu kupitia simu.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni krismasi na ninaipenda kwa sababu inaleta watu pamoja kuna furaha kushirikiana chakula na kutoa zawadi pia ni wakati wa kutafakari kushukuru na kutumia muda mzuri na familia na marafiki Sherehe pia wa krisimasi ni sherehe ambayo ni siku ambayo tunaweza kusherehekea siku ambayo yesu aliweza kuzaliwa na pia tunaweza kusherehekea na kifamilia.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kandanda na pia mchezo wa kukimbia na mchezo wa dart. Napenda mchezo wa dart kwa sababu ni au mchezo wa polo. Na penda huu mchezo wote kwa sababu ni mchezo ambao wakati mwingine napoboeka naweza kuwenda pia kucheza na hii itaweza kunifanya nijisikie vizuri na pia itaweza kufanya nisiweze kuboeka.

Ni mimi napenda kupanda milima nimeweza kupanda milima kama vile milima wa Kilimanjaro, Mount Kenya na pia nimeweza kupanda milima hizo kwa sababu ni njia mojawapo ambayo ningeweza kufanya mazoezi na pia ni njia moja ambayo ningeweza kutembea katika adventure pia mimi ni mtu ambayo napenda kutembea na adventure na pia napenda kutembea katika msitu tofauti tofauti ili niweze kuona wanyama na pia kuweza kutabasamu mazingira.

Ndio mimi napenda kujifunza historia. Kwanza kabisa niliweza kupenda historia tangu nikiwa darasa la nane. Hapo ndipo nilipoanza kufanya somo lenye lilikuwa linaitwa. Social studies pia nilipoenda katika chuo cha upili nilweza kujifunza historia. Hapo ndipo niliweza kupenda historia. Kwa sababu niliweza kujifunza historia kama vile historia kina Jomo kenyatta. Na pia akina Daniiel Arap Moi. Hawa ndio waliokuwa raisi wetu wa kwanza. Na pia niliweza kupenda historia yao na pia niliweza kujifunza mambo mingi kuhusu jambo hilo.

Ndio mimi napenda kujaribu vyakula vipya. Napenda kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu nikiweza kujaribu vyakula vipya. Naweza kujua nini ambacho nita pia mimi nitakuja kukipika siku moja. Na pia nikiweza kujaribu vyakula vipya. Naweza kupata elimu vyakula ambavyo. Vinaweza kunisaidia katika afya yangu. Naweza kuelimika. Pia napenda kujaribu vyakula vipya. Vyanchi tofauti tofauti kwa sababu. Mimi ni mtu ambao napenda kutravel. Napenda kutembea.

Mimi chakula ambacho napenda kukula jioni ni chakula kama vile ugali na mboga ya kienyeji amu nyama. Napenda chakula hizo kwa sababu ni chakula ambayo inaweza kupea mtu nguvu. Napenda chakula ambacho kinaweza kukushibisha haraka. Ukiweza kula vyakula hivyo unaweza kustahimili masaa marefu bila kuhisi hata njaa yoyote. Chakula hizo zinasidia mwili kuwa na nguvu na pia inasaidia mwili kutopata magonjwa kwa kirahisi.

Napenda viatu vya mchezo sneakers kwa sababu ni vya kustarehesha na vinafaa kwa matumizi ya kila siku katika mazingira tufauti. Viatu hivyo hunipa uhuru wa kutembea kwa muda mrefu bila kuchoka vinaendana na mavazi mengi. Na pia hunifanya nijisikia nipo uhuru na mwenye kujiamini katika shughuli zangu za kila siku.